Mimi ni natumia simu yangu kwa mawasiliano zaidi Kwa sababu simu ina nisaidia kurahisisha ku wasiliana papo kwa papo bila kujali mbali simu pia inaweza nisaidia kuwa siliana na mtu wakati wowote na mahali popote Pia simu huniwezesha kufanya mikutano ya simu makizi ya haraka na huduma kwa wateja wangu na hizi husadia kazi na biashara zangu.

Timu ya mpira wa Kirugbi ninaowapenda ni timu ya New England Free Jacks. Ninawapenda timu hii kwa sababu ni miongoni mwa timu zisilizo fanyika kuwa na mafanikio na mataji kadhaa Mchezo kuu nioakumbuka ni wakati timu hii ilikuwa inacheza fainali katika ligi kuu ya major league rugby na waliicheza vizuri sana. Mchezaji wa timu hii ninaye mpenda anaitwa Eric Donald ambaye ni nahodha na mpenda kwa sababu anapenda ushirikiano kati yake na wanatimu wenzaki Nafurahi sana ni napoona timu inacheza.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya vanila Napenda keki hili kwa sababu keki hili lina ladha, ladha tamu sana na ni laini na rahisi sana mdomoni keki hii ni nzuri kwa sababu inafaa kwa watu wengi hasa watoto kwa sababu ni raisi kuandaa na kuchanganya na ladha nyingine. Keki hii pia ni ni rahisi kutafuta ikiwa mdomoni na pia kwa hivyo husadia katika kumemenyeka kwa urahisi ikiwa tumboni.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni Old Vigodge kwasababu ningependa kuongeza maarifa kuhusu eneo hilo na ili inisaidia kuhusu kujua tamaduni na matukio ya liobadlisha jamii ya hapo Pia ningependa kutembelea hapo ili kuhifadhi uridhi wa utamaduni kwa sababu ziara hii itanisadia kuthamini na kulinda mila na desturi za zamani.

Mimi hupata habari mtandaoni kwa sababu kupata habari mtandaoni ni kwa haraka na muda wowote na pia unapata habari popote ulipo Pia habari za mtandaoni hutoka sehemu mbali mbali duniani kwa hivyo utapata habari mpana Pia habari ya mtandoni ni rahisi kulinganisha Kwa sababu unaweza kuona vyanzo tofauti na kuthibitisha kweli.

Ndio ninapenda kupanda milima kwa sababu kupanda milima ina faida nyingi. Kupanda milima kwanza hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Kwa sababu mazingira ya milimani hutoa utulivu na kunisaidia kupumzika akili. Kupanda milima pia huongeza ujasiri na uvumilivu kwa sababu changamoto za kupanda hujenga tabia ya kustahimili magumu Kupanda milima pia hunisaidia kupata kuona maonekano mazuri ya asili na mandhari ya kipekee.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu. Mimi hupenda kuwa na mawazo mapya kwa sababu mawazo tofauti unisaidia katika kubuni njiaza kutatua matatizo. Mimi pia hupenda kujifunza na kutafuta maarifa. Kwa sababu hili unisaidia kupata kuelewa zaidi ili kuboresha kazi au maisha. Mimi pia ninaweza kutambua fursa. Napo nanafasiza kuboresha au kuanzisha jambo jipya. Mimi hulifikiria jambo hilo sana.

Hapana mimi sipendi chakula cha haraka. Chakula cha haraka inaathiri afya yangu kwa sababu inaweza kuongeza uzito kupita kiasi. Kwa sababu chakula hiki mara mingi kina mafuta mingi na kalori mingi. Pia chakula hiki kinaweza sababisha matatizo ya moyo. Kwa sababu kinamafuta mingi ambazo huongeza hatari ya magonjwa ya moyo.

Mimi natumia kompyuta kufanya shuguli zangu za kazi zaidi kwa sababu kompyuta unisaidia kuweza kuingia mtandaoni na kutekeleza jukumu za kazi Pia kompyuta unisaidia katika kuangalia njia bora za kuboresha kazi zangu na kwa hivyo mara mingi natumia kompyuta kufanya shuguli zangu za kazi.

Ndio mimi husoma gazeti kwa sababu gazeti hunisaidia kupata habari za sasa na hivyo kunisaidia kujua matukio yanayotokea ndani na nje ya nchi. Gazeti pia hunisaidia kujifunza mambo mbalimbali kwa sababu gazeti lina makala za elimu, afya, biashara, michezo na burudani. Pia gazeti hunisaidia kufuatilia maendeleo ya jamii kwa sababu kupitia gazeti nitajua changamoto na mafanikio ya watu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hupanga ratiba ili kuaanda mpango wa kazi kwa muda maalum. Mimi pia huepuka usumbufu kwa kuondoa vitu vinavyoweza kupelekea ucheleweshaji. Mimi hutumia muda vyema ili kuepuka kupoteza muda kwenye mambo yasio na faida. Mimi pia hujipatia msaada na kumwomba mtu msaada ikiwa kazi inazidi uwezo.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu kuamka mapema hunisaidia kuongeza kupata muda zaidi wa kufanya kazi na shughuli mbali mbali. Pia kuamka mapema hunisaidia kupata utulivu na amani kwa sababu asubuhi ni ya utulivu na inanisaidia kupanga siku yangu vizuri. Kuamka kwa mapema pia huimarisha utaratibu mzuri katika maisha yangu.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi huchukua mapumziko kidogo ili kupunguza mkazo. Mimi pia hupanga kazi tena na kuangalia kazi kwa kipaumbele na kugawanya majukumu. Mimi pia hufanya shughuli za kufurahisha kwa sababu kufanya mambo ninayopenda kama kusikiliza muziki au kutembea hunisadia kutuliza akili.

Changamoto ni nayo, mbatano wa kazini ni mawasiliano duni hili husababisha kutolewana kati ya wafanyi kazi au viongozi, usimamizi mbaya, pia kutowepo kwa utawala bora au mpangilio mzuri wa kazi, hufanya kazi kuwa ngumu. Mazingira ya kazi yasiyofaa kama vile hali ya kelele, joto kali au usafi duni uathiri ufanisi na furaha kazini.

Kumbu kumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni nina kumbuka tulipokuwa tukicheza kandanda na pamoja na marafiki zangu. Kila joni tulikuwa tunacheza kandanda katika uwanja uliokaribu na kwetu, na nilikuwa nina furahia mchezo huu kwa sababu mimi pamoja na rafiki yangu tungecheza kandanda vizuri na tulifurahi kila mara tulipokuwa tukicheza kandanda.

Mimi usherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutembelea maeno ya burudani pamoja na familia na marafiki zangu siku ya kuzaliwa yangu nikiwa kidato cha saba ndiyo sheree kubwa ninao kumbuka kwa sababu siku hiyo wazazi wangu wanipeleka katika mbuga ya wanyamana nilifurahia Mimi ninapenda kula chapati pilau na keki ya vanila katika siku hiyo ya kuzaliwa kwangu siku ya kuzaliwa kwangu ijao nigependa kupokea zawadia simu mpya ya iPhone.